Wakati wa likizo ni muda muhimu sana kwa watu wengi, ikiwemo mimi. Mimi kujistawishi kwa wakati walikizo ni kitu muhimu sana. Nachukua muda wangu, najielewa, najieleza, niko na ratiba ya kila kitu ambayo nataka kuyakamilisha wakati wa likizo wowote ule.

Mimi napendelea kusoma vitabu ambavyo zinanifunza niweze kuelewa jinsi pesa inavyoendelea ama jinsi pesa inavyoundwa na kutokea. Mimi hupenda kusoma vitabu vya pesa ama kwa lugha ingine inaitwa financial aids. Hizo ndiyo vitabu mimi napenda kuzisoma.